Namu, napenda hadithi za ajambu kwa sababu hunipeleka kwenye uri mwengu wa kufikiria na kunifanya nione mambu kwa mtazamo tofauti. Hadizi hizi mara nyingi huwa na masomo muhimu kuhusu maisha, ujasiri na matumaini hata kama zinonekana siza kweli. Pia, unisaidia kupumzika akiri baada ya kazi nyingi na kunipa burudani yenye mana. Na penda jinsi wandashi hutumia ubunifu wau kuuda wausika na matukio ya kipeke ambayo hunifanya nifikirie zaidi. Kusoma adithi za ajabu pia, uchochea ubunifu wangu na kunipa hamu ya kusoma zaidi.

Mafanikio ya ubinafsi ninayodhamini kazini ni pale ninapoeza kutekeleza majukumu yangu kwa uaminifu na kuona matokeo chanya ya kazi yangu. Najivunia sana ninapojifunza ujuzi mpya. Unasaidia kufanya kazi kufanisi zaidi na kujiamini. Pia ninathamini pale ninapopata maoni mazuri kutoka kwa wasimamizi au wenzangu. Kwa sababu inanionyesha kuwa mchango wangu unatambuliwa. Zaidi ya hayo, ninahisi mafanikio makubwa ninapoeza kushirikiana vizuri na timu, kusaidia wengine pale wanapohitaji msaada na kuchangia mazingira mazuri ya kazi. Kwangu, mafanikio si tu kupanda cheo, bali ni kukuwa kitaaluma na binafsi, huko nikifanya kazi kwa bidii na heshima.

Naam, nimeshawai kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Tamasha lilikuwa na watu wengi walio kuja kufurahia muziki pamoja. Dahari ya furaha ilionekana kila mahali. Nilifurahia kusikiliza wana muziki wakitumbuiza moja kwa moja na kuona jinsi watu walivyokuwa wakicheza na kuimba pamoja. Pia, ilinipa nafasi ya kupumzika, kusahau mawazo ya kazi na kufurahia muda wangu. Tamasha la muziki hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na kunikumbusha umuhimu wa burudani katika maisha ya kila siku.

Mandhari nzuri niliowahi kuona ni wakati nilipotembelea eneo lenye milima na miti mingi ya kijani. Kulikuwa na hewa safi, upepo mwanana na mazingira tulivu yaliyofanya akili ipumzike. Nilivutiwa sana na mwonekano wa asili. Hasa wakati wa asubuhi jua lilipochomoza na kutoa mwanga nzuri juu ya ardhi. Mandhari hiyo ilinifanya nijisikie karibu na maumbile na kunikumbusha umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Pia ilinipa amani ya moyo na kunisaidia kufikiria maisha kwa utulivu zaidi.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda ni kipindi cha ukulima Napenda kipindi hiki kwa sababu hunifundisha mbinu bora za ukulima kutunza mazao na kufuga mifugo kwa njia ya kisasa na yenye faida Pia, hunisaidia kuerewa umuhimu wa kirimo katika maisha ya kila siku na jinsi, ninavyoweza kuboresha uchumi wa familia na jamii Ninapokitazama, hupata maarifa mapya ambayo yanaweza kutumika vitendo Hasa kwa wakurima wadogo Zaidi ya hayo kipindi cha ukurima unipa motisha ya kuthamini ardhi na kufanya kazi kwa bidi ili kupata matokeo mazuli.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba uvumilivu na bidii huchangia mafanikio zaidi kuliko haraka na kulalamika. Pia nimejifunza kuwa ni muhimu kusikiliza wengine na kujifunza kutokana na uzeefu wa kila mmoja Kwani kila mtu ana kitu cha kipekee cha kutoa kwa maisha nimeona kuwa kushirikiana na wema kwa wengine huzaa matokeo chanya. Na kuwa na heshima kwa watu wote huleta amani na mshikamano. Hekima nyingine muhimu ni kwamba kushindwa si mwisho. Bali, ni fulsa ya kujifunza na kujaribu kutenda kwa busara zaidi. Hii imenisaidia kuishi kutulivu na kuelewa maisha kwa undani.

Ujuzi ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa usimamizi wa muda na kupanga kazi kwa ufanisi zaidi. Mara nyingi, napata changamoto ya kushughulikia majukumu mengi kwa wakati moja, na hivyo ni muhimu kuimarisha mbinu za kupanga vipaumbele vyangu ili kazi ifanyike kwa wakati na kwa ubora. Pia, ningependa kuimarisha ujuzi wa mawasiliano ya kikazi, hasa jinsi ya kueleza mawazo yangu kwa. Uwazi na kushirikiana vyema na wenzangu. Zaidi ya hayo ningependa kujenga ujuzi wa kutatua matatizo kwa haraka na kwa njia ya ubunifu. Kuimarisha ujuzi huu kutanisaidia kuwa bora, kazini na pia kunifanya nijisikie kuwa mi kujiamini zaidi katika kazi zangu.

Uzoefu wakushangaza niliwayi kupata nii, lipo kuwa nikipa nda mlima na kuo na jua likichamoza juu ya vilima kwa wakati moja. Mandhali yote ya asili, kiangalia miti, maziwa madogo, na upepo mwanana ili nifanya nijisikie kwa sehemu ya jambo kubwa zaidi kuliko mimi binafsi, niliisi fulaha isi yo kawaida na amani ndani ya moyo wangu. Jambo ambalo alingeweza kufanikishwa kwa maneno tu Pia, niijifunza kuwa kusonga atua kwa atua na kuvumilia changamoto kuna leta matokeo mazuli na uzoefu huu uli ni imalisha kima adili na kima wazo Kwa ngu, ulikuwa mwanzo wakuelewa uzuli wa maisha na zamani ya kuwa na shukrani kwa kila siku.

Ndiyo, napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye ladha nzuli na pia kinafaida nyingi kiafya Samaki usaidia kuupa mwili protini muhimu na vilutubisho vinavyosaidia moyo na ubongo kufanya kazi vizuli. Napenda zaidi samaki waliyokaangwa na kuchemshwa kwa viungo vya asili. Hasa wanapoliwa pamoja na ugari au wali. Pia ni chakura ambacho hakina mafuta mengi Hivyo hunizaidia kudumisha afya njema Kwa ujumra kura zamaki unifanya nijisikie nimeshiba vizuli na mwenye nguvu kwa shugri za kira siku.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi na zinatofautiana kulingana na kazi. Moja ya changamoto kubwa ni kusimamia muda. Wakati kuna majukumu yenye inahitaji kufanyiwa wakati mmoja. Jambo linaloweza kusababisha msongo wa mawazo. Pia mara nyingine kuna changamoto ya mawasiliano. Ambapo maelezo si wazi na kufanya kazi kwa ushirikiano ni ngumu. Changamoto nyingine ni kushughulikia matatizo mapya bila uzoefu wa kutosha. Jambo linalo hitaji ubunifu na ujasiri. Hata hivyo, changamoto hizi fundisha jinsi ya kuwa mkweli, mvumilivu na kutumia mbinu mpya ili kupata suluhisho bora.

Mimi nasomea habali mtadaoni kutoka kwenye tovuti za kwaminika ambazo zinatoa talifa sahihi na za kisaza. Amfano, napenda kutumia tovuti zinazojulikana kama CNN, BBC, au tovuti za vyombo vya habali vya Kenya kama Nation, Citizen TV, kwani zinahakikisha habali ni za kweli na zinaelezuwa kwa uwazi. Pia, mala nyingine nasoma habali kutoka kwenye mitandao ya kijami lakini nashugulikia kwa tahazali kubwa ili kutogufautisha katia ya ukweli na uvumi. Kimsingi napendelea kupata habali kutoka vianzo vina viyaminika ili nione hali halisi ya mambo na kuendelea kuwa na mahalifa ya kisasa.

Ninaposhughulikia kazi za muda wa mwisho, kwanza napanga kipaumbele cha kazi kila moja kulingana na umuhimu wake. Mara nyingi, huanza na sehemu ngumu na inayoitaji umakini zaidi, ili nipate muda wa kutosha kukamilisha kwa ubora. Pia, napanga ratiba ya muda nikiweka mapumziko madogo ili akili isizidi kuchoka. Wakati mwingine, huwa nawajulisha wenzangu au wasimamizi kuhusu hali ya kazi ili tuwe na mpangilio bora na kuepuka mkanganyiko. Kwa njia hii, ninaweza kukamilisha kazi kwa wakati, kwa ubora, na bilw haraka isiyo ya lazima. Jambo linaloo, ongeza, ufanisi na utulivu kazini.

Mboga ni nazopenda kula ni mboga za majani kama sukumawiki, spiinaj na mchicha kwa sababu nizenyelishe nyingi na husaidia mwilikuwa na nguvu. Pia napenda karoti, piripiri hoho na kabichi kwa sababu hutoa virutubisho muhimu kwa kama vitamini A na C. Na mara nyingine napenda kuchanganya mboga tofauti na mafuta kidogo au viungo vya asili ilikuongeza ladha na afya ya mlo. Kula mboga mala kwa mala kunasaidia kudumisha afya nzuri, kuimarisha kinga ya mwili na kunifanya nijisikia mwenye nguvu kwa shughuli za kila siku.

Programu ya simu ni na yo utumia kila siku ni WhatsApp, kwa sababu unisaidia kuwa siliana na familia, marafiki na wezangu kazini kwa haraka na kwa urahisi, pia hupokia taarifa muhimu, picha na ujumbe wa haraka bila gharama kubwa. Mara nyingine, pia hutumia programu za kalenda au kuandika kumbu kumbu kama google Karen, ili kupanga shughuli zangu na kukumbu ka mambo muhimu. Kwa jumla, programu hizi hufanya maisha ya siku kuwa rahisi, husaidia kuwa siliana, kupanga muda na kuha kikisha sijapoteza taarifa muhimu.

Kitendo cha wema niliyowahi kufanya ni pale niliposaidia mwezangu kazini ambaye alikuwa anakabiliwa na kazi nzito na hakuwa na muda wa kumalizia. Nilimsaidia kupanga kazi zake kumishauri hatua za kufuata na kufanya baathi ya majukumu pamoja naye. Kitendo hicho kilimurahisishia kazi na pia kilimfanya ajizikia faraja na kuamasika kufanya vizuri. Kwa upande wangu, kilinifanya nijisikie furaha na kurithika kwa sababu kusaidia mtu bila kutarajia matendo ni kitendo cha ukweli cha wema. Kitendo hiki kimenifundisha kuwa kusaidia wengine ni njia kuimarisha mshikamano na uhusiano mzuri.